Moja hii ni namba, ni moja wapo ya namba katika namba za kiswahili. Kuna namba moja, mbili, tatu, nne na kuendelea. Lakini pia hii ni kitu, ni hali ya kitu kuweza kusimama katika upekee bila utegemezi.

Jibini, jibini hii, hili neno lina maana sawa na siyagi ambayo inatumika katika mkate. Inatumika kwa kueka mkate uwe wenye ladha.

Makubaliano ni maelewano juu ya jambo husika baina ya watu. Kuna makubaliano labda ya ndoa, makubaliano ya familia ambapo unashuhudiwa na pande mbili au zaidi zenye kueka sawa kukubaliana juu ya jambo fulani.

Sita hii ni moja hapo ya namba katika luga ya kiswa hili. Inaupatikana baada ya namba tano.

Tafadhali ni neno lenye maana ya kuomba au kuhitaji. Lenye kubeba upole na ukarimu.

Mafanikio hili neno lina maana ya kilele cha faida juu ya jambo, husika au malengo fulani. Kwa mfano, mafanikio yangu mimi kazi ni kwangu ni kufikisha milioni moja kila mwezi. Kwa hiyo naona ni kilele cha faida yangu.

Ngumu hili neno linamana ya hali ya uzito, hali ya kushidwa, hali ya ukakasi.

Vifa ni vitu mbali mbali au zana tofauti tofauti zinazo tumika kwa ajili kukamilishia shughuli fulani. Kwa mfano kuna vifa vya mpira, vifa vya mazoezi, vifa vya shule na nakadhalika.

Ripoti ni neno lenye maana ya tarifa, juu ya jambo, kitu, mtu, au vitu tofauti tofauti. Mfano, ripoti ya selekari, ripoti ya nchi, juu ya mapato na matumizi.

Neno manjano lina maana mbalimbali. Kwanza manjano ni kiungo au kiungio kinachotumika katika kupika mchuzi. Lakini pia manjano ni ungonjwa unawapata hasa watoto wanapozaliwa. Mfano manjano inatumika katika mchuzi wa samaki. Manjano pia inatumika katika maharage na kadhalika.

Mume ni kijana wa kiume au ni mwanaume ambaye ameshafunga ndoa takatifu au ameoa.

Mchana ni majira au ni kipindi cha siku ambacho jua huweza kuchomoza. Mchana maalumu huanzia kwanzia saa sita mpaka saa tisa.

Lengo ni mpango maalumu wa mtu juu ya jambo fulani, lenye kuleta tija au faida. Mfano, lengo langu la siku ya leo ni kumaliza kazi zote za kazini, ina maanisha tamati yangu ya siku ya leo. Mafanikyo yangu ya siku ya leo ni kumaliza kazi zote za kazini.

Jumapili ni mojawapo ya siku katika wiki. Siku hii hasa inatumika kwa kwenda kanisani kwa ajili ya mapumziko ya familia, kwa ajili mapumziko binafsi. Ni siku ambayo huwepo baada siku ya jumamosi.

Faili, hizi ni nyaraka tofauti tofauti, juu ya jambo au kitu fulani. Zinaweza kutumika katika ofisi au katika kitu chochote, chenye kuleta mpangilio mzuri. Mfano faili la maakama, manisha taifu taarifa, mkosanyiko wa taarifa za maakama.

Sielewi ni hali yenye maana ya kutokujua, kutokufahamu, kutokuwa na utambuzi wa kitu husika. Mfano, sielewi shule yangu iko wapi ina maana kwamba Sijui shule yangu inapatikana wapi au sehemu gani.

Utendaji ni neno lenye maana ya ujishuluhishaji au ufanyaji wa kitu au jambo husika au jambo malo mfano. Kisema utendaji wa kazi za leo ni mzuri maanisha kwamba ufanyaji wa kazi wa leo ni mzuri.

Bajeti ni mpangilio wa mapato na matumizi wa mtu, watu, sekta au shirika maalum. Bajeti inaweza kuwa ni mpangilio wa matumizi ya serikali, wa mtu binafsi na kadhalika.

Jumatano ni mojawapo ya siku katika wiki ambayo inakuwepo baada siku ya jumanne.

Mkate, hiki ni kitafunwa, kinachutumiwa hasa, nyakati za asubui na chai. Ni nunuunganiko, au ni matokewe, au pikwaji, au ukaji wanganu na vitu vingini. Kama vile, siyagi, mafuta, abdalasini, hamira.